Kupanda mlima kwangu, sistory ya miguu kupanda juu juu, ni safari kwanza, unanza ukiwa na nguvu, morali ikujuu, unona kilele, uko motivated, niani kuna mawe, kuna kupumua, kuna mteremuko kwa nguvu, na pia ndio unanza kujijua wewe ni nani. Si kila mlima inapandwa haraka, kuna mahali lazima utasimama, uangalie nyuma, uone umetoka wapi, ujipongeze kidogo, na hapo sasa ndiyo viti zinaingia. Kupumzika si uthaifu ni strategy ya kumanuva vle. Utafika ukoju. Ukitaka kukaa, unaweza choka kabla ufike pia, kabla ufike uko juu. Napia kupanda mlima peke yako ni ngumu. Wakati mwingine unaenda na watu, wengine wanachoka mapema, wengine wanakukimbiza sana, lazima utembee kwa pesi yako na ukifika juu, sio ushindi tuu. Ni mafunzo, unajua uvumilivu wako, mipaka yako na limits zako ama uwezo yako. Kwa hivyo ndiyo napenda kupanda mlima lakini kwa akili si entry life. Napanga napumzika na kaa kwa viti nikiitaji alafu naendelea maana. Lengo sio kufika juu tu ni kufika juu ukiwa bado mzima na umejifunza vitu. Pia sometimes unezaenda ukiwa na speaker labda bluetooth unenda ukisikiza mziki. Ni vitu ambazo zinakuentertain, zinakukeep busy, sana sana kuavoid kufikiria ile distance ambayo, unataka kucover ama distance unajaribu kucover.